Utumizi wa video katika mawasiliano umeongezeka sana siku zinavyosonga. Kuna aina tofauti za video zinazotumika katika mawasiliano. Kwa mfano, kuna zile ambazo zinatumika kwa muktadha ambao si trust me. Kwa mfano, matumizi ya mitandao kama WhatsApp. Mtu naweza kupigia mwingine kutumia video na kumuona wanapo wasiliana, kuona mazingira andipo anapo wasiliana na huyo mtu. Matumizi ingine ya redio kuna yale ambayo ni rasmi. Kwa mfano, matumizi ya mitandao kama Teams ama Zoom, hii inatumika wakati kwa sana sana kwa muktadha ambayo ni rasmi. Kwa mfano wale wanafunzi wanaosoma mitandaoni, wanatumia hizo namna kuunda mikutano na walimu wao na kufunzwa kupitia hizo hivyo vifaa. Kwa sana sana wanatumia video ili walimu waweze kuona wanafunzi na kujua kwamba wanasikiliza na kwa kweli wako darasani na wanafuata maagizo anayo peana. Kwa sana sana mtu anahitajika kufungulia ile video anapofikia wakati wake wakuzungumza ili aweze kuzungumza akionekana. Video pia zinatumika kwa mawasiliano mengine kwa mfano siku hizi kotini imekua imebadilika si vile kitambo watu walikua wakienda kotini penye kumejengwa ili waweze kusikilizwa kesi zao. Kesi zinafanyika mitandaoni kupitia mitandao kama Teams na mitandao mingine kama Zoom ili kuhuthuria na kuendeleza kesi ya mtu. Na unapo yule mkatibu mkuu wa koti ya ama jaji anapo kuwa kotini, anafungulia video na watu wanaweza kumuona, anapo kuwa akihudumia watu. Na mtu anapo fikiwa wakati wake wakuiwasilisha kesi yake pia lazima afungulie video ili katibu mkuu wa koti ama jaji aweze kumuona aweze kuona anaye aliye mbele yake anayewasilisha kesi mbele yake na na aweze kujua kama kweli ni yeye ama huyu mtu anafaa kukua mbele yake ama hafai kukua mbele yake ili aweze kumsikiza Kwa hivyo matumizi ya video kwa mawasiliano imeongezeka sana na mimi natumia video kwa mawasiliano kulingana na muktadha ambao ni nipo na ni nani ambaye ninayezungumza naye kama vile nilivyosema, hizo aina mbili za mazungumzo, kama ni mazungumzo rasmi ama ni muktadha ambao sio rasmi, ambao ni wa kinyumbani, wa kiurafiki, lakini inategemea ninayeongea na yeye ili niweze kutumia video kwa mawasiliano, situmii video na kila ninayeongea naye. Kama ni rasmi na nahitajika kutumia video nikiongea, hivo basi nitafungulia video yangu na niweze kuzungumza nikitumia video. Kama sihitajiki kutumia video, huwa siifunguli ile video. Kama ni mawasiliano ambayo si ya kirasmi, hiyo najiamulia na inategemea naongea na nani. Kwa kawaida labda mtu wa karibu sana, huyu ndiye mtu ambaye ninaye tumia video kuwasiliana na yeye. Si kila mtu naweza kutumia video kwa sababu lazima mtu akue na ubinafsi wake kwa mawasiliano na anapoishi ili kutangamana na watu wengine kwa njia ya heshma na njia iliyo nzuri. Kwa hivyo natumia video kulingana na mka.

Televisheni ina vipindi mingi tofauti tofauti. Mimi hupenda vipindi vinavyo burudisha, vipindi vinavyobamba, vipindi vienye vina manufaa mingi kwa kusikiliza. Njia moja ya kujituliza ni kuangalia televisheni na kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo hupeperushwa katika televisheni. Kwa mfano vitu ambavyo hupeperushwa katika televisheni kuna matukio yanayotukia kuna vipindi vinavyo igizwa na waigizaji wa humu nhini. Vipindi vingine vina igizwa na waigizaji wa nchi zingine na kwa lugha za kimombo kwa lugha ya kiswaili. Kipindi ambacho ninachokipenda ni kile ambacho kinaelimisha na kinaburudisha na kinafurahisha kuangalia. Kina tuliza moyo na kupunguza wasiwasi. Kina maneno mengi mazuri na kinaendana na jinsi mitandao inavyo endelea kuibuka. Kipindi ninachopenda ni kile ambacho kinaelimisha watu kuhusu miundo mipya ya kiteknolojia. Kuhusu dunia inavyoendelea na kuibua maneno mapia kiteknolonjia. Vile ambavyo tunaeza jifunza na kuendelea kukua pahali inapo stahili kimtandao na kiteknolonjia. Kuelimisha watu njinsi ambavyo wanaweza kutumia mitandao kuwanufaisha na kuchunga kutumia mitandao kwa njia ambayo inawadhuru. Kwa mfano kukaa sana kwa mitandao kuna kuwa na mathara ya kuumiza macho, kuumiza kichwa na maneno mengine kama hayo ama kusoma na kujua mitindo ambayo sii mzuri ambayo haistahili kukua inazingatiwa. Kipindi kama hicho ambacho kinaelimisha watu madhara na manufaa ya kiiteknolojia manufaa ikiwemo kwa mfano kupata kazi unaeza pata kwa mtandao kujua jinsi dunia inavyoendela na mambo zinginezo ambazo zinaendelea Kwa hivyo kipindi kama hicho kikipeperushwa kwa televishini hicho ndio kipindi ambacho ninachokipenda na nitapenda kukifuatilia na kukiangalia ili niweze kujielimisha na kuweza kujua jinsi dunia inavyoendelea jinsi ya kujikinga na kujihathari ili nisipate haya madhara na jinsi ya kuona haya manufaa kiteknolojia kwa njia ifaayo.

Ushauri ambao napenda kumpa mtu mwingine, ni ule ushauri ambao unamnufahisha kimaisha, unamsaindia kuendelea kimaisha, na kumsaindia kuweza kuepuka na kuweza kukamili ile maneno ama yale mambo yanayoendelea katika maisha. Kuna changamoto mingi sana katika hii maisha, ambazo zinaitaji mtu aweze kujua njinsi atakavyoweza kuzipija ili kueza kuishi na amani na kueza kuishi kwa furaha. Kwa mfano uwa napea mtu ushauri, kwa mfano wa kikazi, kimasomo, kwenye maisha tu kijumla. Kwa kikazi, kwa kimasomo nashauri mtu asome sana kwa bindi na aweze kutilia masomo manani na kufuatilia mambo ambayo anayoambiwa shuleni. Kwa sababu sikuizi bila masomo, maisha ni ngumu sana. Kwa hivyo namshauri, kama ni mwanafunzi, asome sana kwa bindi na afuatilie anayoambiwa na akichagua ile somo ambalo anataka kusomea, kitu ambacho anachotaka kusomea, aangalie mitindo inavyondelea, dunia inavyondelea ikibandilika na kuenda mbele, ajue jinsi ambavyo atajisaindia na kuchagua ile somo ambalo lina manufaa kwa ulimwengu wa kisasa. Kama ni kazi, kazi ambayo haina wasiwasi, inampa utulivu wa moyo, inamlipa vizuri, kazi ambayo anaweza kufanya na kueza pia kuwa na munda wa kua na familia yake. Si kazi ambayo inamfunga hana muda wa familia yake haimulipi vizuri, kuna wasiwasi, bosi ni mbaya, ana kelele, kila wakati ni kumpigia kelele kumtetesha, mpaka anakosa amani. Ushauri kama ambayo wa kiafia Usitumie ndawa za kulevya zina madhara mingi kwa afia Usikunywe pombe, usivute bangi Usifanye hizo maneno ambazo zinathudu mwili kama ni vyakula kula vyakula vilivyo na viungo vienye manufaa mwili vinavyo saindia mtu kukua vinavyohakikisha uko na afya nzuri vinavyopea mtu nguvu na maendeleo mpya Unaeza kuwa unaezapea mtu mshauri kwamba tunza moyo wako umwaminie mungu ama umwaminie yesu ama kwa lolote lile unalo chagua kuwa na kitu cha kuegemea na mahali ambapo unaeza tafuta msaanda wakati ambao unasikia mambo yamekua magumu sana. Kwa sababu kwa hii maisha kuna milima na mabonde na yote ni yetu lazima tuhibuke. Kwa hivyo kwa kila namna na kwa kile unalopitia tumia akili fikiria na ikikulemia sana omba msaanda. Hakuna ubaya katika kuomba msaanda Kwa hivyo ni vizuri kutengamana na watu pia kujua watu kusaindia wengine wanapokuwa na shinda Kwa sababu watu mtu si milima watu wanaitaji msaanda na wewe pia siku moja unaeza kuitaji msaanda na ukaeza kusaindiwa lwa sababu pia wewe Unalifanya hili jambo kutenda wema na kuenda zako na kusaindia wengine bila kutarajia kusaindiwa ama kwa mapato yoyote.

Siku hizi, mitandao ina njia mbali mbali ambazo mtu anaweza kusoma habadi na kujua matukio yanayo endelea. Kuna mitandao tofauti tofauti ambayo hupeperusha abadhi ambayo huambia watu vitu ambavyo vinavyo endelea. Kuna televisheni na siku hizi, televisheni unaeza angalia kwa mitandao ya YouTube ama kama ni TikTok ama Facebook. Unaeza angalia hizi habari kule lakini hizi mitandao kuna ambazo zina Unaeza kupata habari lakini hauwezi kujua kama ni ii habari ni ukweli ama ni uongo Kwa hivo havina uhakika sana kwa sababu watu tu wako hapo ni wanapeperusha habari wanasema matukio ambaye hawaja dhibitisha kama kweli yamemetendeka hama jatendeka Kwa hivo ukifuatilia zile runinga ambazo zime zinawe zina peperusha habari ya kuaminika na kusikiliza rendio ambazo hutangaza habari ambazo zimedhibitishwa na ni habari ambazo unaeza kuamini. Inakua mzuri kuliko kuangalia habari kwa mitandao zingine kama TikTok ama Facebook Kwa sababu hizi Facebook na TikTok hazija hazidhibitishi kama hii habari ni ya ukweli ama hii habari si ya ukweli Kwa hivo, ile mtandao ambayo napenda kusomea abari ama kusikiliza abari ni kama televisheni ya ile ambayo ina runinga ambazo zime thibitisha na zina akikisha kwamba habari wanazo peana. Ni habari za ukweli, habari ambazo zime dhibitishwakuwa zilitendeka za matukio ya ukweli na si propaganda ama fununu ama maneno ambayo tu mtu amesikia fununu na asha kuja kuanza kuandika kama ni habari. Televisheni ni moja ambayo hupeana habari za kuaminika kulingana na ile mtandao ambayo ume unataka kusikiliza Alafu ingine ni rendio kuna rendio ambazo zinapeana habari za kuaminika kuanzia habari za mashinani, habari za mjini, habari za nchi mzima, habari za za dunia mzima, ulimwengu mzima kulingana na zile abari ambazo nataka kujua nitajua ile rendio nitakayo iskiza Hivo basi kuna njia mingi za kusoma kuna pia magazeti.Magazeti hupeperusha habari ambayo wanajua kwamba imetendeka habari za ukweli habari ambazo mtu anaeza kuziaminia na kuzifuatilia na bila wasiwasi hizo ni habari za ukweli kwa hivyo televisheni rendio na magazeti ni njia moja ya kusoma habari zenye niza kuaminika za matukio ya ukweli ambayo yametendeka bali si fununu ama mambo ya watu ambayo hawajajedhibitisha.

Napenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu, njinsi maisha inavyoendelea kwa siku hizi, teknolojia ni kama ndiyo inayo ongoza ndunia Kila matukio ya naendelea kufanywa kwa njia ya kitekinolojia. Vitu ambavyo vilikuwa vinafanywa na watu kitambo kwakutumia mikono siku hizi vinafanywa kupitia teknolojia. Mambo mingi imesonga kutoka hile tulio kuwa tumezoa ya matumizi ya binandamu kuenda kwa kutumikufanywa kupitia teknolojia na mitandao. Kwa hivo mimi napenda kujaribu teknolojia mpya na matemainio ya kwamba itekinolojia italeta manufaa mingi na itasaindia kurahisisha kazi. Kwa mfano kitambo, mtu ilikuwa lazima uende ukatafute gari huko barabarani, lakini sikuizi kuna teknolojia ambayo, unaweza kutumia mtandao, unaita gari na inakukujia kwa nyumba. Iyo ni teknolojia ambayo imetuseindia sana kuturaisishia maisha, kutuseindia kuokoa munda na kutuseindia ili tusieze kuteseka uko barabarani na kueza kutembea bila wasiwasi. Teknolojia zingine ambazo zimetokea na zinatuseindia ni kama hizi za kufanya kazi mtandaoni. Mtu unafanya kazi kwa simu, unafanya kazi kwa kwa kwa kompyuta yako na unaweza kulipwa bila kuenda kazi kwa mahali ambapo ni nyumbani kwako. Hii nasa india kuhakikisha maish imeboresha maisha ya watu, watu wamekua na maisha mema, na ahali ya maisha imekua nzuri kuliko hile ilivyo kuwa kitambo. Kwa hivo teknolojia ni nzuri lakini ni vizuri pia kuchungana na madhara ya teknolojia mpya. Teknolojia inaeza kuwa na madhara kama vile ya kufanya mtu anakuwa na uzoefu mingi sana wa hii teknolojia. Inakuwa mtu awezi kufanya kitu kingine kama sio hio teknolojia. Kwa hivo ni vizuri kuuweza kukua na munda ambao hauko kwa matumizi ya teknolojia. Inakua unafanya mambo zingine ambazo hazitaji teknolojia. Unachukua mda wako kufanya mambo za nyumbani bila teknolojia, kufanya usafi wako ku na kuji kujikamilisha kwa zile namna zingine ambazo hazitumii teknolojia. Pia kiafya mtu anaeza kuwa ameadhilika. Uneeza kaa pale kwa ile teknolonjia kwa muda mrefu sana. Ikue haujapata nafasi ya kukula na unaendelea kudhofika kimwili. Macho pia ukikuwa umeangalia mwangaza wa simu ama ile kompyuta yako kwa muda mrefu. Macho inaeza anza kukuuma. Kichwa pia inaeza anza kukuuma. Na wakati unaumwa na kichwa ama macho hauwezi kufanya kitu kingine ama kupata manufaa mengine kwa sababu hautaweza kufanya ukiwa na maumizi. Ukiwa na njaa pia hauwezi kufanya kitu ambacho ni chamaana ama kutoa mazao mema kwa kwa namna ambayo unavyofanya kazi. Lakini teknolojia pia inamanufaa yake ambayo ni mema na pia mtu anafaa angalie hii teknolojia inamadharagani kwa watoto inamadharagani kwa watu wazima inakueza kuwa inasaindia watoto labda kujua tabia mbaya vitu matumizi ya mdawa za kulevya kama vile bangi kama vile uvutaji wa sigara kama vile kukunywa pombe Tekinolonjia kama iyo ni inafaa ikue watu wajiathari nayo na wasitumie teknolonjia kama iyo kwa sababu inamadhala mingi sana naweza kuwa pia inadhofisha watoto kiafya kiakili inakuwa wanafikilia mambo mbaya ambayo ayawasa indi na ayana manufa. Yoyote katika njinsi ambavyo awa watoto wanakua na kuendelea kuimalika kwa kimsingi ya mwili yao. Teknolonjia mpya ni mzuri na nai.

Katika maisha yangu, kuna sherehe mbali mbali ambazo mimi naweza kuhudhuria ama ambazo mimi naweza kuziandaa na kuarika marafiki zangu ama familia ili waweze kukuja na kujumuika pamoja na mimi. Sherehe hizo mfano wake ni hile sherehe ya kuzaliwa yangu. Sherehe yangu ya kuzaliwa na penda kuhisherekea na watu ambao ni wakaribu na mimi, watu ambao ni nao penda, watu ambao ni nao jali na marafiki zangu. Ayo ni familia yangu ya undani, bwanayangu na watoto wangu. Familia yangu ile ya umbali, kindogo, wazazi, manduguzangu, madadazangu, na au jamaa yangu, ambayo si yakaribu sana. Watu wengine ambao napenda kusherehekea na wao, sherehe yangu ya kuzaliwa ni kwa mfano marafikizangu. Watu ni nao jali, watu ambao ni natakia mema kila wakati na kuombea sana, mungu aweze kuwasaindia, nili waweze kutimiza zile mambo ambayo wanataka kutimiza kwa hii maisha. Sherehe ingine katika maisha yangu ni zile sherehe za kuzaliwa za watoto wangu wa za bwana yangu. Pia hizo napenda kuzisherehekea pamoja na watu wakaribu familia yangu na marafiki zangu. Kwa harika marafiki za watoto wangu ili waweze kusherehekea. Tunapika keki, tunanunua keki, tunanunua vinywaji na vikulaji vingine ambavyo tunasherehekea na vyo izo sherehe Tunajumuika kwa pa moja, tunaimbia watoto, tunawaburundisha, tunawakatia keki na tunawawekea vinywaji wanakula inakuwa ni sherehe nzuri sana Sherehe ingine katika hii maisha ni maisha yangu ni zile sherehe za arusi Sherehe za arusi ukuwa sherehe zenye furaha Sherehe ambayo tunaenda kushangilia upendo Wawatu ambao wanapendana Wameekubali na kutikabithi kuishi kwa pamoja na kupambana na maisha kwa pamoja ili kueza kutimiza zile vitu ambazo wanataka kutimiza kwa maisha kipa moja Kwa hivo napenda pia sherehe ya adusi Kwa sababu hii ni sherehe ambayo imejawa na furaha sana watu wana sherekea, wanashangilia upendo watu wanaenda kuwatia nguvu wanaoana na kuwakikishia ya kwamba ndoa ufanya kazi na kuna furaha mingi sana Kuna chakula chakukula huko, kuna kutangamana na watu kujuana na watu, kuchangilia, kuimba, kusherehekea ili uhusiano Kuombea wanandoa na kuombea mungu awalinde na waweze kuhishi kwa amani kwa pamoja Sherehe zi ingine ni kama zile sherehe za mazishi Kwa sana sherehe za mazishi ukuwa na husuni mwingi Aswa kama mtu ambaye anazikwa ni mtu mdogo Kwa sababu huyu mtu bado hajaweza kuhishi na kuitimu sababu zake za kuwa duniani ni maisha ambayo imekatika Kwa hivo kuna kuanga na asira katika zile sherehe watu wa wafutahi sana ni hali na kilio na namna ambayo sinzuri Sherehe za mazishi za watu ambao wamezeeka kuna uzuni lakini afadhali wale watu tunasema wamesha aishi maisha yao Wamemailiza kazi ambao walikuwa wameikujia duniani Kwa hivyo akuna uzuni mingi sana na watu wanaeza kusherehekea maisha ya watu kama wale na kuazindikisha ili waweze kuenda kupumzika Sherehe zingine ni kama zile za kuitimu kimasomo Sherehe ambazo zinakuanga na furahe tere mtu ameweza kusoma hizo miaka zote na kuitimu na kupata hile kile ambacho alikuwa akitafuta. Kwa hivyo hile sherehe naipendelea sana ni sherehe ya kimasomo, kusherehekea masomo, sherehe pia ya arusi, sherehe za kuzaliwa na hizo sherehe ni nzuri.

Kuwainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo la muhimu sana ambalo linasaidiamtu kukuwa na mausihano nzuri pale kazini na pia kuweza kutunza familia yako kwa sababu hizi mambo zote zinatuhitaji sisi. Zinaitahi huyu mtu mmoja, unahitajika kukua kazini na familia yako inakuhitaji pia na jinsi familia yako inakuhitaji ni kwa mfano kukua hapo kama una watoto kuwahudumia, kuhakikisha uko pamoja na wao, unakaa na wao, unashinda na wao Unatenga muda wa kukua na watoto wao wako, wakutangamana na watoto Kwa hivyo, jinsi ambavyo ninavyoainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni kuhakikisha ya kwamba ile kazi ninayofanya inanipa muda wa kukua na familia yangu na kukua na maisha yangu ile ambayo si ile maisha ya pale kazini. Kama ninaenda, kama kwa wiki kuna siku saba, ikue angalau naenda kazi kwa siku tano, alafu siku mbili ninazo za kushughulikia maisha yangu. Either naeza shughulikia kibinafsi, kukaa na familia yangu, kufanya mambo zangu za kibinafsi, kama kwenda kutengeneza nywele, kwenda kununua bidhaa ninazo hitajii, kupeleka watoto kucheza, kupeleka watoto mahali pa kukula nje ambapo si nyumbani, na kubadilisha mazingira. Pia kumbuka mtu ili aweze kufanya kazi na kufanya kazi vizuri na kuweza kukamilisha ile sababu ambayo amepewa ile kazi inakuwa ni vizuri sana huyu mtu akikuwa na ile hali ya akili ama amani ambayo anahitaji na asikuwe na wasiwasi ana muda wakupumzika Kwa hivyo kama ni na wakati wangu binafsi huu ndio wakati ambao naenda nahakikisha na natoa wasiwasi na pumzika najishughulikia kiafya na kaa watoto wangu na bwana yangu na familia yangu na nahakikisha ya kwamba Nimeweza kuainisha maisha ya kibinafsi na ya kikazi kwa jinsi inavyofaa Kwa hivyo kukue na siku ambazo ni zangu na hizi siku ziko zimekamilishwa kwamba hizi ni siku zangu za kupumzika ambazo sifai kukua kazini na vitu ambavyo ninavyo fanya kama siyuko kazi ofisini hizo ni vitu zangu za kibinafsi Sitarajii kupigiwa simu kama siyuko kazini Alafu pia masaa ya kuingia kazi naingia saa ngapi natoka saa ngapi Kwa sababu baada ya kutoka, huu ndio muda ambao niko nao wangu kibinafsi wa kushugulikia maisha yangu na kuhakikisha ya kwamba niko kwa ile hali inayofaa ya kufanya ile kazi na kueza kukua na matokeo mazuri kama ninavyohitaji na kueza kukua na familia yangu, kukua hapo kwa familia yangu, kusaidia wana wangu na kuendeleza maisha.

Pale kazini lazima kukue na mahusiano mazuri na wengine na wafanya kazi wengine kwa sababu kwa mara nyingi utapata unakaa kwa muda mrefu sana kazini ata kuliko vile unavyo kaa nyumbani. Kama kuna siku saba kwa wiki, zile kazi mingi utapata wanakupea siku kukua kazini siku tano, alafu unakuwa na siku zako mbili za kupumzika, ama wengine wanakupea siku sita unakuwa na siku moja ya kupumzika. Kwa hivo, tafakari kama pale kazini, hauna mahusiano nzuri na wenzako na wafanya kazi wenzako, hujawezaje kuishi ama kufanya kazi kwa mazingira kama hayo. Kwa hivo, si vizuri. Na njinsi ya kujenga hii mahusiano ni gani? Ni kuwacha kila mtu afanye kazi yake. Usiingilie kazi ambayo si yako. Mtu kama kila mtu binafsi ana kazi ambayo anafaa aifanye. Na wacha huyu mtu afanye kazi yake. Kwa jinsi inavyo faa na njinsi yeye mwenyewe anataka aifanye. Kwa hivo pale kazini nitamuacha afanya kazi yake bila kumsumbua na mimi natarajia kwamba pia sitasumbuliwa na mtu yeyote nitafanya kazi yangu vile inavyohitajika. Kuna msaada ambao mimi naweza kumsaidia kikazi. Kuna vile naweza kukusaidia ili kufanya maisha yako pale kazini ikuwe afadhali basi mimi nitampea nampea wafanya kazi wenzangu hii msaanda ili tuweze kuhusiana vizuri. Kwa sababu leo ni huyu mfanya kazi anahitaji msaanda na hiki ambacho anahitaji mimi nakijua nda msaidia. Kesho yake, yaenda kuwa ni mimi nahitaji hiyo msaanda. Nili kama mimi mwenyewe mtu akihitaji msaanda simsaidii, basi hakuna mahusiano mema ninamaanisha ya kwamba sitaweza kusaindika wakati pia ninahitaji msaanda. Itainifanyia maisha yangu pale kazini kukua ngumu sana na kukua siwezi weza kufanya kazi vizuri kwa sababu sina ile amani akilini. Kama hauna amani akilini, kama hutangamani na watu vizuri kazini, hauwezi kufanya kazi kwa njia ambayo inastahili. Kwa hivo nahakikisha nimewasaidia mtu ama mfanyi kazi ambaye anahitaji msanda wangu na kama kuna mtu mdogo wangu nahitaji kukua nikimwangalilia kikazi Nahakikisha ya kwamba sijamfanyia maisha yake ikuwe ngumu kama amefanya kile ambacho kinahitajika na mwambia kwamba leo umefanya kazi nzuri kama hajafanya vizuri na mrekebisha na ninamrekebisha kwa heshima ili kuweze kukua na mahusiano mema na kama kuna mtu ambaye na mimi anafanya juu yangu nategemea na itakua hivo kama nimekosa kikazi nataka nikosolewe kwa njia ambayo inafaa njia ambayo ina heshima na pale ambapo nimefanya kazi kwa njia inayo ile ambayo imekubalika natarajia nitaambiwa hongera leo umefanya kazi nzuri na uendelee hivo hivo Si kila wakati ni kupigiwa kelele ata ukifanya kazi nzuri, hakuna wa kukuambia ongera, hakuna wa kusema kwamba leo umetia bindii. Hilo jambo si nzuri na linafaa kuangaliwa na kama hilo jambo hali linatendeka kazini, hakuwezi kukakuwa na mahusiano nzuri kati ya wafanyakazi.

Kwa mila zetu ama mahali ambapo nilipo lelewa kuna vyakula tofauti tofauti vya jandi. Ee hizi vyakula ni kama vile gidheri, gidheri ni chakula ambayo tunaipika na mahindi na na maharagwe ama mbaazi ama ama mbaazi ama kunde alafu kuna chakula ingine kama ugali, ugali iliochanganywa na kunde, majani ya kunde na ama ugali ambayo imepikiwa mboga kando Chakula kingine cha njandi kuna mukimo hizo ndizo chakula ambazo ki nyumbani kwetu kimila yetu tulikuwa tuki tukikula, tukiila sana kwa sana Githeri hukua tamu na mimi naipenda. Mukimo pia ni tamu mimi naipenda Chakula ingine kama vile nyama ya mbuzi, nyama ya kuku ambayo imechemshwa na ikakaangwa bila kufanyiwa mambo mingi mingi, hiyo pia ni chakula ya njandi lakini hiyo kwa sana tulikuwa tukiila wakati wa sherehe, napenda kukule nyama, iliyopikwa kwa njia ya njandi, ile haina mambo mingi, haijafanyiwa mambo mingi ama kuwekwa viungo mingi ku ofisha ladha yake.

Wanyama wa kufunga ni aina tofauti tofauti na ni wengi, wale wanyumbani. Nao wanyama wana manufaa yao ambayo wanatupea kama binadamu. Wale wanyama wanaeza kufungwa ni mbuzi. Mbuzi hutupea manufaa ya nyama, hutupea manufaa ya maziwa, na pia mbuzi hutupea mbolea. Mbuzi pia unaweza kuuza ukapata pesa. Mnyama mwingine ambaye naweza kufunga ni wale ndege kama kuku. Kuku hutupea mayai na nyama pia unaeza kuuza na wakakupea pesa. Na pia kuku utupia mbolea. Wanyama wengine ambao wanaweza kutunzwa nyumbani ama kufugwa nyumbani ni ng'ombe. Ngombe pia utupia maziwa na nyama na mbolea. Na pia hawa wanyama wote mtu anaweza kuuza na utapata pesa. Kwa hivyo, mimi nimewaifunga mbuzi na nimewai funga kuku. Sijawai kufunga ng'ombe wangu kibinafsi. Sijawai kufunga ng'ombe kibinafsi. Lakini hawa wanyama ni wazuri, wana manufaa mengi kwa binandamu. Ng'ombe pia hutumiwa kulima shamba na kusaidia kutoa magugu. Hawa wote ni wanyama wana manufaa mzuri kwa binadamu. Kwa siku hizi watu wanafanya kilimobiashara. Unafuga kama ni mbuzi unafuga kwa wingi. Unaweza unakuwa unauza ama unapeleka pale kwa kichinjio watu wanachinjiwa wananunua nyama hapo. Ama unafuga kuku kwa wingi, unaweza kuwa unapata mayai mingi ambayo unauzia watu Ama unauza madukani, ama unauza mahali tofauti tofauti Pia ng'ombe na mbuzi hutupea maziwa Unaweza fuga ng'ombe wengi wa maziwa, uweze kuwa unauza maziwa Unauzia watu maziwa na wewe pia unakunywa, unatengeneza mala Ama unaongeza sukari, unatengeneza maziwa yenye ni tamu. Kwa hivyo wanyama wana manufaa mingi na ni vizuri kuwafuga lakini sijaweza kufuga wanyama wote. Nimeweza kufuga kuku na nimeweza nimewahi kufuga kuku na nimewahi kufuga mbuzi. Hata pa sasa nafuga mbuzi lakini sijaweza kufuga hao aina zingine, hizo aina zingine za wanyama.

Filamu ninayoipenda inaitwa ile muziki wa roho, upigaji wa roho. Hii ni filamu ambayo imechanganya komedi na mapenzi na pia action kidogo kidogo. Hii filamu niliangalia kwa mara ya kwanza mwaka wa elfu mbili ishirini na ishirini. Hii naipenda, niliona tu mimi mwenyewe, hakuna mtu ambaye aliyeniletea, niliiona kwa YouTube, nikaweza kuiangalia, na nikaipenda, nikaangalia kwa mara ya kwanza, nikaona ina mafunzo mingi, na nikaiangalia tena, na labda tena nikipata nafasi, naeza kuiangalia hii filamu. Ni filamu ambayo ni nzuri sana, ina mambo mengi sana ambayo yanatendeka katika hii dunia, kuhusu jinsi watu wauguzi wanatibu, watu kuti hospitalini, kuhusu marafiki wanasaidiana kukua na kuendelea kimaisha kwa kipamoja, kuhusu na pia inaelezea maneno ya familia ambayo ni msingi, kuhusu mapenzi jinsi watu wanavyoteswa sababu ya mapenzi, kuhusu ufanyakazi halamu na halali inajumuisha mambo mingi sana ambayo ni nzuri na yenye mafunzo mengi sana. Kuwa ya kwamba kama vitu zinaenda vibaya, haimaanishi ukufe moyo. Vitu zitabadilika na kama ile wakati unavyoendelea na utaweza kukua kwa hali njema. Fanya kazi yako inavyohitajika. Wasaidie wote bila kubagua kulingana na umri, pesa, hali ama jinsi ambavyo unavyoona mtu. Ni filamu nzuri sana. Ningependa kuiangalia tena. Na napenda pia watu wengine waiangalie ili waweze kusoma jinsi nilivyosoma. Ni filamu ambayo imechezwa na kiturkish lakini wanaielezea kwa njia ya kizungu, wanatuandikia kwa kizungu. Kwa hivyo kama mtu anajua kusoma kizungu ama kama unasikia ile lugha ya wanataki, basi ni vizuri uiskize na unaeza kusoma na labda pia wewe unaweza kuipenda.

Ngoma ni nzuri kwa sababu Ubulundisha na ufurahisha Pia ngoma usaindia kutoa wasiwasi na usaindia mtu kukua mchanga mfu na utuliza moyo wa mtu kama unawaziwasi, unaeza kufungulia ngoma na uanze kucheza, uanze kukatika, uanze kuimba Hii ina kufanya usikie kuwa mtulivu na usahau Mashinda ambayo napitia, uchanga mke na wasiwasi ipungue Kwa hivyo kucheza ngoma ni mzuri Kuna haina tofauti za ngoma Kuna za mapenzi, kuna za kusifu mungu Kuna za kuabundu mungu Kuna zile ambazo zina masomo Kuna haina tofauti za nyimbo Mimi napenda kucheza ngoma ambazo zina nijenga kama zile za kusifu mungu zile za kimapenzi zile ambazo zina habari tofauti tofauti ngoma ambazo zinaniinua, zinanijaza, zinanisaindia kutulia ama zinanisaindia kupunguza wasiwasi Wakati nasikia kama ninawasiwasi ama nikisikia kupumzisha mawazo kama nasikia kujituliza na weza kucheza ngoma Hili niweze kujituliza na kukuwa na kupunguza hile hali ya wasiwasi ambayo inaeza kuwa imeniingia labda kwa sababu ya hali maisha ama kwa sababu ya kitu moja ama kingine.

Mafunzo ambayo yamenisaidia sana kikazi ni yale ya kujua ya kwamba kuajiriwa si kuzaliwa. Na kwa hivyo, kazi ni lazima itunzwe. Lazima mtu afanye kazi kwa bidii, lazima mtu afanye kazi kwa usahihi, lazima mtu ajitume na kwamba dakika yoyote ile unaweza badilishwa na mwengine aliye na uwezo wa kuifanya hiyo kazi akapewa ile kazi. Kwa hivyo, kama nipo kazini, ninafaa kuwa najua hili jambo. Ya kwamba ni vizuri nijitume kabisa na kuweza kuwasilisha jambo ambalo ama ile kazi ambayo nimepewa kuifanya kwa bidii na kuifanya kwa usahihi na kuifanya ili mkubwa wangu aweze kuwa amedhibitika na ile kazi ambayo ninayofanya. Ya kwamba pale kazini mahusiano mema ni mazuri. Ni vizuri kusaidiana, ni vizuri ku kukuwa na mwelekeo mwema, kukua wewe ni kiongozi mwema, ama kama wewe ndiyo wa kufuata, ukuwe wewe unafuata mema. Ukue kiongozi wa kuigwa, ili muweze kuishi na amani pale kazini, ili kusikuwe na wasiwasi. Kumbuka kama una wasiwasi kufanya kazi inakuwa ngumu. Na pasi inaweza kuwa basi hautaweza kufanya kazi ya vile unavyostahili kufanya na basi hautaweza kufikisha yale malengo ambayo unahitajika kufikisha pale kazini na hili linaweza kufanya ukapoteza kazi kwa sababu iwapo watu wengine walio na hivyo vyeti ambavyo vimekupea nafasi ya kufanya hiyo kazi Wanaongoja ama wanatarajia ufutwe na wao waweze kuingia hiyo kazini. Kwa hivyo ni vizuri kutunza kazi kwa kufanya jinsi unavyostahili kufanya wakati upo kazini. Kujituma kapisa na kufanya kadri ya uwezo wako ili uweze kuitunza ile kazi na usiweze kubadilishwa ama kuipoteza.

Jambo ni nalofanya hili kuongeza uzalishaji wangu ni kuakikisha ya kwamba ni mepunguza hile matumizi yangu hili niweze kuwa na mabakio mengi. Vile mabakio ya navyo kuwa mingi ndivyo inakuwa na inaweza kuongezea uzalishaji wangu kwa sababu ninapesa ya kuongeza katika uzalishaji. Pia kuongeza zile vitu ambavyo nafanya hili kuweza kukuwa na uzalishaji mwingi. Kwa mfanyono kufanya kazi kwa mtandao, kuongezea zile vitu zingine ambazo ni nafanya bila ambavyo siivyo mtandao, kuongezea ukulimo wangu, kuakikisha kwamba nimeanza kufikiria kuhusu biashara, kuangalia na kujua mitindo inavyoendelea, na kueza kuanza kufanya mambo kulingana na mkondo wa maisha. Mambo mapya yanaibuka kila siku. Kwa hivo hili niweze kubakia kukua na uzalishaji mwema ama kuongezea uzalishaji wangu lazima ni jue vile mitindo inavyo endelea. Kwa hivyo na kufanya usomaji kwa wingi hili kueza kujua uzalishaji unachukua mkondo gani, mambo gani ambayo yanabandilika katika hile matumizi watu wanataka kutumia nini sana na ni vitu gani ambavyo watu wameachana nazo. Kwa sababu kama uzalishaji wangu ulikuwa unafanya mambo ambayo mitindo na mieneo imebandilika na ukaacha kutumika Basi inamanisha hata nikiongeza uzalishaji wangu hauta kuwa na manufaa kwangu ama hata kwa jamii kwa ujumla Kwa hivyo nahakikisha nimejua mitindo jinsi inavyo endelea na vitu ambavyo watu wanakutaka sana na kuzalisha biashara yangu ama mafanikio yangu kwa hiyo njia ilikuweza kukua na mapato zaindi.

Kwa hivyo kuna njia mbili ambazo mtu anaeza kusafidia ili kujua mahali ambapo anapoenda kama haujui mahali ama haujawahi kuenda mahali ambapo unaposafiri na hizo ni ramani au GPS ramani ni ile karatasi ambayo imechorwa mahali tofauti, tofauti kuonyesha ukifika hapa, unaenda hivi, ukifika hapa, unaenda hivi. Alafu GPS ni ile ambayo applicationi iko kwa simu ambayo unaweza kuitumia, ina sauti, inakuambia, unaenda hivi, ukifika hapa, enda hivi, ukifika hapa, enda hivi. Na kulingana na mitindo hii ramani ni kama imepitwa na wakati kidogo kwa sababu kufuatilia ile karatasi hata ukikosea haitakwambia umekosea utaendelea kusafiri ukidhani uko unaenda bado mahali ambapo unapoenda. Kutumia ramani inaeza kuwa ngumu sana na unaeza jipata majali ambapo si penye ulikuwa unaenda. Lakini GPS inaelekeza mtu. Ukifika hapo mita mia tatu pinduka uende na mkono wa kulia. Ukifika hapo mita mia mbili pinduka uende na mkono wa kushoto. Ukifika kilo mita mbili endelea kuenda kwa kilomita zingine tatu bila kupinduka. Pinduka uende hivi hivi hivi na ukikosea inakuambia umekosea Sio hivo ulifaa kuenda hivi Kwa hivo fanya aje rudi nyuma na uweze kupinduka na mkono wa kushoto ama mkono wa kulia na inakuonyesha kamili mahali ambapo unapindukia Hii ni rahisi kufuatilia ni rahisi kuitumia lakini basi hiyo ndiyo ninayopendelea ile lazima ukue na data ili uweze na data ili uweze kutumia hii gps Kwa hivo ina manufa zaidi kuliko ramani Sijui kutumia ramani Kwa hivo kusafiria kwa ramani inaeza kuwa ngumu kwangu Lakini gps ni rahisi kama una simu inayoweza kukua na hio application ni rahisi kutumia GPS na inakuelekeza kwa usahihi zaidi ukilinganisha na ramani.

Mtu waku kufundisha jambo la muhimu inalingana na umri na pia na maali hulipo ama njambo gani hilo kwa sababu kuna mambo mengi sana ya muhimu ama lamahana katika hii maisha. Kwa hivo kama ni mtoto mdogo ama mtu alie shule, mzazi anaeza kufundisha njambola muhimu. Kama ni mwanafunzi alie shuleni, mwalimu anaeza kumfundisha njambola muhimu. Kama ni shule ya msingi, sekondari au shule ya upili ama kama ni mtu alie chuo kikuu, mwalimu anaeza kumfundisha njambola muhimu. Pia mtu ambaye anaimani na anaenda kanisani Yule kiongozi wa kanisa anayeza kumfundisha njambo la muhimu kama vile kuabudu, kuomba mungu, kumsifu, kumtoleoa shukrani, kukua mtu mwenye mandili mema hayo yote ni mambo ya muana ama mambo muhimu ambayo yule kiongozi wa kanisa Ama wamsikiti anaeza kufunza mtu kulingana na imani yake pale kazini kiongozi wako wakazi ama alie kwa ajiri anaeza kukufundisha njambo la muhimu kama ni pale nyumbani mtu alie oleka bwana yake anaeza kumfundisha njambo la muhimu Pia bibi yake anaeza kufundisha njambo la muhimu kama vile wazazi anaeza kufundisha watoto mambo ya muhimu na unaeza pata pia mtoto kuna jambo la muhimu ambalo mzazi akuwa analijua lakini analijua na anaweza kufundisha mzazi. Kwa hivyo mtoto pia anaeza kufundisha mtu jambo la muhimu. Jirani anaeza kukufundisha jambo la muhimu. Mtu kusoma aishi na mambo ya muhimu ni mingi sana. Kwa hivyo kulingana na muktadha wa maali ambapo ulipo, watu tofauti tofauti wanaeza kufundisha mambo ya muhimu. Kulingana na ile mada ama ile kitu ambacho mnacho zungumzia ama kulingana na yale matokeo ambayo unatarajia baanda ya hayo mazungumzo. Watu wengi sana kama ni kwa nchi mkuu mkubwa wa inchi presidenti anaweza kuwafundisha raisi ya naweza kufundisha mambo ya muhimu Katibu mkuu wa kiwango fulani ya naweza kufundisha mambo ya muhimu Yule kiongozi wa bunge ya naweza kufundisha mama jambo la muhimu Mama wakanisa naweza kufundisha jambo la muhimu mambo wa kibanda, anaweza kufundisha jambo la muhimu, labda ni kuhusu njinsi ya kuanda iyo mboga ambayo unanunua kwa iyo kibanda, basi mambo ya muhimu ni mingi sana. Kila mtu anaweza kufundisha mtu mwenzake jambo la muhimu, porake anaakili na nafikiria na kuna ile manda ambayo inaongelelewa. Kwa hivo unaeza kufundishwa mambo ya muhimu na watu tufauti, tufauti kulingana na lile njambo unetaka kusoma na nani anaye kuwa na ujuzi wa ilo jambo Basi hivo unaweza kujua kufundishwa na watu tufauti, tufauti na njambo mbonja na muhimu linaeza kuangelelewa na watu tufauti kwa mfano kukua na mandilimema kwa mtoto Mwalimu anaeza kumfunza hivo shuleni kuwa na mandilimema aneeza fundishwa hivyo na yule mwalimu wa watoto wa kanisani wale wandogo mzazi pia nyumbani ata mfundisha na mwelekeze kuwa na mandilimema mandilimema hilo ni jambo la muhimu sana haswa kwa maisha ya mtoto na country mtoto anavyo kuwa na kukua mtu mzima haya ni maneno ambayo yanafaa kuzingatia na kwa hivyo ni ya muhimu sana basi kulingana na lile njambo nalotaka kulisoma. Kusoma njambo la muhimu ni unaweza soma kupitia kwa mtu yeyote ambaye na ujuzi wa lile njambo.

Katika shule ya msingi namkumbuka mwalimu wetu aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Alikuwa mwalimu mwenye bidii aliekuwa anatupea mawaidha na kutuambia ya kwamba tunafaa kutia bidii ili tuweze kuhitimu katika masomo yetu na kukua na maisha bora. Shule ya upili na mkumbuka mwalimu aliyekuwa anatufunza somo la kilimo Mwalimu huyo alikuwa mwenye roho nzuri na kusaidia wanafunzi kama hauna uwezo na ako pahali ambapo anaweza kukusaidia alikuwa anatusaidia na kutupea mawaidha na kutuambia ya kwamba ni vizuri kutia bidii ilikuweza kufaulu katika masomo yetu katika chuo kikuu namkumbuka mwalimu Doctor Daktari Njuli Lugulu ambaye alinisimamia katika ile projekti ambayo nilikuwa nikifanya ili niweze kumalizia shule alikua mwalimu mzuri, mwalimu mwenye kuelewa na mwalimu mwenye kunipea mawaidha nzuri ambayo ilinisaidia kumalizia ili niweze kukua kwa orotha ya wale watakaosherehekea kumaliza shule yao. Walimu ni wazuri ni wema, wanatusaidia katika kuhitimu na kutuelekeza jinsi tunavyofaa kuishi kwa maisha yetu.

Kawaida yangu, napenda kutazama michezo. Watu ambao wanapenda kucheza ni wale walio na umli wa chini, ama wale ambao wanafanya michezo kama njia yao ya kuwasaidia kuishi kama hiyo ndiyo wamechagua kufanya kwa maisha yao ili kukidhi mahitaji yao. Wale wanaopenda sana kucheza ni wale watoto wako shuleni, shule ya msingi ama shule ya upili, lakini utapata pia watu wazima wanacheza kama wale walio kwa timu za shule, shule ama chuo kikuu na wengine hivyo vyuo vingine. Na baada ya kumaliza vyuo vikuu kuna watu ambao wanapendelea kucheza na kushiriki katika zile michezo ambazo zipo na zipo. Wengine wanacheza kujifuraisha, wengine wanacheza ili waende kwa mashindano, mashindano ni aina tofauti tofauti. Wengine mkishinda kwa mashindano mnapewa zawadi, wengine ukicheza vizuri wanapewa pesa Kuna wale wanaochezea timu za inchi Kuna wale wanaochezea zile timu kubwa kubwa, kwa hivyo kuna mchezo ni nzuri lakini mimi napenda kutizama sana michezo bali si kucheza wachezaji pia hukua na afya nzuri, wa sababu michezo ni moja ya mazoezi ambayo mwili inaitaji ili kukua na afya njema Lakini pia kama huwezi kucheza kuna vitu zingine ambazo unaweza fanya ili mwili yako uweze kuwa na afya nzuri Mimi napenda kutazama mchezo bali si kucheza. Kuna michezo aina mbali mbali, kuna ile kandanda, kuna ile ya kucheza kwa mikono, kuna zingine za kucheza kwa nyumba na michezo zingine mbali mbali, mimi napenda kutazama michezo mbali si kucheza.

Kwa kweli, mimi napenda kucheza na watoto. Mimi kama mama napenda kucheza na watoto. Kwa sababu, watoto wanafuraisha mtu kucheza na wao. Unasikia umetulia roho, unasikia amani, ya ajabu, unapocheza na watoto. Watoto ni zawandi ambayo mungu hutupa sisi. Na watoto ni zawandi kubwa sana na mtu hafai kuchukulia watoto ovyoovyo. Mungu anapotupea watoto tunafaa kuwatunza. Tunafaa tuwatunze vizuri kwa sababu kuna mtu mahali anaomba mungu ampee huyo mtoto hata mmoja. Imekuwa ngumu sana kupata mtoto. Kwa hivyo mungu anapokubariki na mtoto, unafaa umpende sana, umdhamani sana, umdhamini sana, ikue unamsikiliza, unacheza na yeye, unamtunza, unamlisha vizuri, kumvalisha vizuri, kumwosha, kama haskii vizuri unampeleka anaangaliwa, na kumwombea mungu sana aweze kumlinda na kueza kuishi vizuri. Kwa sababu watoto ni viumbe dhaifu, hawawezi kujua kujitetea sisi ni sisi tunafaa kutetea watoto, sisi ndio tunawaonyesha mwelekeo. Napenda kucheza sana na watoto, watoto hufuraisha, unapocheza na wao, watoto wanaletea mtu furaha ambayo ni kubwa sana, unasikia vyema sana kucheza na mtoto mdogo. Ambae akifanyiwa tu kitu hivi atalia sekunde mbili na asahau. Akili kama hiyo mungu akitupea mawazo kama hayo tunaeza kuishi maisha mema. Ya kwamba hatubebani na zile mizigo za kitambo tunaziwacha na kuendelea na maisha na kuendelea kuishi bila mauzuni na bila makasiriko ama hizo wasiwasi za vitu zailizopita na zenye azina maana.

Gitaa ni moja ya chombo ya vyombo vya mziki. Vyombo vingine vya mziki ni kama vile tarumbeta, kama vile kimbodi, kama vile na vyombo vingine vya kucheza mziki tofauti tofauti. Kupiga gitaa kujifunza inahitaji kukuwa na mwalimu ambaye anaelewa jinsi gitaa inafunzwa na mtu ambaye anaeza kuelekeza mtu namna ya kuweza kupiga gitaa. Sijawai kujifunza kupiga gitaa. Siju namna ambayo mtu hupiga gitaa. Sijawai kuwa na hiyo nafasi ya kuweza kukua na mtu ambaye anajua kupiga gitaa na kuweza kusoma kwake. Sijawai fikiria hata kutafuta wa kunifunza. Sijawai fikiria hata kulipa sababu ninajua mtu anaeza kulipa ili aeze kufunzwa kupiga gitaa. Sijawai fikiria kujifunza ama kutafuta wa kunifunza ama kuenda kulipa ama ku Sijawai shughulika Kwa hivyo sijui jinsi ya kupiga gitaa.

Mara nyingi wikendi ni wakati wa kufanya usafi na wakati wa kukua pamoja na familia yangu. Naweza kuamka, ntayarishe chakula cha subui, chai na chakula nacho. Halafu nikimaliza nifue nguo, nioshe nyumba, nioshe viatu. Halafu italinganda na siku kama nina pesa naweza kuamua kupeleka watoto wacheze mahali nje ama tunaenda nje kukula kwa mkahawa iyo ni jumamosi Jumapili naweza kuenda kanisa na kuabundu na wengine Baanda ya kanisa narudi nyumbani ama napeleka watoto mahali kukula ama kama kuna vitu zinahitaji kununuliwa naenda nanunua hizo vi bidhaa Lakini kwa sana wikendi ni wakati wa kufanya usafi kupangapanga nyumba na kurekebisha moja mbili ili kuziandaa Tukingoja hiyo wiki ingine Pia wikendi ni wakati ambao natumia ku pumzika baanda ya wiki angalau hakutakuwa na ile alamu ya asubui Naweza kulala lala kidogo napumzika kama nilikua nikirauka mapema kuandaa mtoto ili kufika shule mapema kama naamkanga saa kumi na mbili na dakika ishirini jumamosi najiacha nalala mbaka kitu saa mbili hizi napumzika kindogo nakaa kwa nyumba bila wasiwasi kuandaa pia chakula naweza amua hii ni wikeni wacha niandae chakula ambacho hatujakula kwa mda ama chakula ambacho Ninataka kujaribu resipe mpya Kwa hivyo naeza kujaribu hiyo chakula, naeza kuenda nikusanye viungo vinavyohitajika kupika iyo chakula halafu nikuje niandalie familia yangu na wakule waweze kusikia vizuri Kwa hivyo wikendi ni siku ya mapumzi siku mbili za mapumziko kuweza kutua wasiwasi na kupata ngufu mpya ya kuanza wiki na kuendeleza wiki vizuri Kwa hivyo ni siku ya ambayo nafanya usafi naosha osha napanga panga napika pika vitu kama hizo ambavyo mtu hufanya ndani ya nyumba ama kuenda kununua bidhaa ambavyo haviko kwa nyumba ama kutembea kuenda sherehe, sherehe nyingi kama harusi, sherehe za kutahiri, sherehe za kuzaliwa, sherehe za kuhitimu shuleni zinafanywa sana sana wikendi Kwa hivyo kama kuna sherehe ambayo nimealikwa Naweza kuienda ile sherehe kama ni ya kuzaliwa kwa mtoto ama mtu mzima ama kama ni sherehe ya kumaliza shule Naweza kuienda ama kama ni kama kuna mkusanyiko ama yenye si ya kikazi hiyo ni yo ndizo vitu ambazo nafanya sana kwa weekendi naenda najumuika na wengine Natembelea rafiki yangu namjulia hali na tunajua najua jinsi anavyoendelea namjulisha pia yeye jinsi mimi ninavyoendelea na familia yangu.